Nahimizi ushirikiano katika timu kwa mambo rahisi lakini yenye nguvu ambayo nimeona yanafaa sana. Kwanza kabisa kuonyesha heshima na kuthamini kila mtu. Huwa na dhibitisha ya kuwa kila mtu anahisi anathaminiwa. Nikiona mtu amefanya kitu poa huwa nasema moja kwa moja asante sana umefanya vizuri. Pili kabisa huwa wazi na kusikiliza vizuri. Huwa naaza mkutano au mazungumzo kwa kuuliza. Unafikiria nini kuhusu hii au una maoni gani na kuwapa nafasi ya kuongea bila kuwakatiza.

Nakumbuka sana mwalimu moja ambaye alinibadilisha pakubwa. Anaitwa Mr. Omondi. Alikuwa mwalimu wangu wa fizikia kwenye kidato cha 3 na cha 4 sekondaria. Kwa nini namkumbuka sana? Alikuwa anafundisha kwa moyo. Si tu kuandika kwenye ubao na kuendelea bali. Alitupa majaribio mengi dara sani. Kutengeneza circuit rahisi. Kuangalia pendulam. Hata kufanya projectile motion na mpira mdogo. Alikuwa mwenye subira na anayehimiza. Kama nikikosea au nikishindwa kuelewa concept. Hakunifokea na kunidharau. Kosa ni mwalimu bora na nipa wakati wa ziada baada ya darasa kunieleza tena.

Kitendo cha wema ninacho kumbuka vizuri na kinachonifurahisha hadi leo ni wakati nilipomsaidia kijana wa mtaa wetu kupata kazi yake ya kwanza ya online. Ilikuwa mwaka jana kijana anaitwa Brian, alikuwa amemaliza kidato cha nne na alikua nyumbani bila kazi. Akijaribu kutafuta gig online lakini hakujua wapi pa kuanza. Kitendo cha wema ni nacho kumbuka vizuri na kinachoni furahisha hadi leo ni wakati nilipomsaidia kijana wa mtaa wetukupata kazi yake ya kwanza ya online. Lakini anashindwa kuandika cv au kupata sites poa.

Napenda sana hadithi za ajabu zile zinazo kufanya ufike mbali ucheke ata uogope kidogo Kwa nini napenda zinanionyesha mawazo mapya na ulimwengu ambao hawezekani maishani ya kaida Kila nikisoma au kusulia hadithi za ajabu ninahisi nimengia adventure bila kuondoka kitandani Pili zinakuwa na maani iliyofichika Mara nyingi zinazunguzia maisha upendo hofu au jamii kwa namna ya kipekee Inakunguza moyo zaidi kuliko hadithi za kawaida.

Jitahidi kulinda mazingira kwa vitu vidogo-dogo ya kila siku ambavi naweza kufanya bila kujilazimisha sana Lakini vinasaidia ni hisi nifanya nafanya semu yango Kwanza kabisa na pungusa matumizi ya plastiki Hwa na beba begi la kitamba au backpack ni kiwenda shopping au dukani na nakataa mifuko ya plastiki Pili inaganya na kulusiko utaka nyumba huwa ni nandota atu moja ya taka za kikaboni Pili inayeka nyumba kuambolea ya mimea moja ya plastiki na moja ya taka za kawaida.

Nina utaratibu wangu wa chai ambao huwa unafanyika karibu kila siku hasa asubuhi na jioni. Asubuhi kabisa huwa naamka naenda jikoni na kuwasha gesi. Nachemsha maji karibu glasi mbili au tatu kwenye sufuria ndogo. Wakati maji yanachemka naweka vijiko viwili vya chai ya kawaida. Maji yanapofika chemsha naweka chai na kuikoroga kidogo. Kisha naweka maziwa fresh au powdered. Naacha ichemke kwa dakika mbili au tatu ili ladha iingie vizuri. Kwani naiweka asali kijiko kimoja au mbili badala ya sukari. Inakua tamu ya asili na inaonyesha nguvu bila kwa hevi. Nakunywa pole pole nikuwa balkoni au kitandani.

Mwezi ninaopenda zaidi mwaka huu ni disemba na kwasabu nyingi sana moyoni. Kwanza kabisa disemba huwa na sherehe na furaha. Ni mwezi wa krismasi na maisha ya nakuwa na vaibi ya upendo, zawadi, mziki na kuwa na familia na marafiki. Pili likizo na wakupumzika. Kazi huwa inakuwa nyepesi zaidi, shule zimefungwa na kuna wakati wa kutosha wa kutembea, kuangalia movie au tu kulala kitandani. Baridi kidogo na mvua hapa Nairobi disemba huwa na baridi ya kupendeza asubui na jioni. Wakati wingine mvua fupi fupi.

Napenda sana kuandika kwa kompyuta zaidi kuliko kwa mikono. Ingawa zote mbili zina faida zake kwa nini kompyuta. Kwanza kabisa ni haraka sana. Naeza kuandika mazungumzo, notes report, au hata idea za tech bila kuchoka mikono. Pili rahisi kurekebisha nikikosea au nataka kubadilisha kitu nidelete au copy paste tu. Hakuna kufuta na kuharibu karatasi. Pili inahifadhi na kuorganize vizuri kila kitu kwa kwenye Google Docs, Notion au notes za simu unaweza kutafuta haraka. Inafaa jazini na kujifunza.

Ututoni nilipenda sana mambo matatu ambayo bado yananipea tabasamu nikiyakumbuka. Kwanza kabisa kucheza mpira barabarani. Kila jioni baada ya shule tulikuwa tukikutana marafiki wa mtaa na kucheza mpira hadi giza litungue. Tulitumia magoli ya mawe au mti na mpira wa plastiki. Pili kukimbia na kufukuza fukuza. Tulikuwa na mchezo wa kufukuza au police and thief. Mtu moja anakua muizi wengine polisi na unakimbia hadi uchoke. Pili kujenga nyumba au gari kwa sanduku la mbao. Tulichukua sanduku la katoni au mbao zilizotupwa. Na tukazijenga kywa nyumba gari au hata ndege.

Harufu ninayoiipenda zaidi kuliko zote ni harufu ya mvua inapuanza kunyesha ardhini kavu. Ile unatoka udongoni napapota maji ya kwanza. Inanionyesha amani kubwa na furaha isiyo na sababu. Mara tu mvua inapuanda na harufu hiyo inapoingia dirishani au baliko. Nahisi kama ulimwengu unarefresh. Pili pia kuna harufu ya nyama choma inayohomwa kwa maka. Inavuta na kuwamsha njaa na furaha ya kula na marafiki.